Dio, mimi ni mtu mbunifu. Napenda kufikia mawazo mapya na kutafuta njia tofauti za kutatua changamoto. Mbunifu hunisaidia katika masomo, kazi na hata katika maisha ya kila siku. Kwa sababu, hunifanya nione mambo kwa mtazamo mpana. Pia, napenda kujifunza vitu vipya na kujaribu njia mpya. Jabu wa bara, huniongeza ujuzi na kunifanya jiamini zaidi katika ni nacho fanya.